Kwangu binafsi nasherehekea mwaka mpya kwa kumshukuru Mungu kwa ameniwezesha kufika huu mwaka mpya. Na pia naomba iwe mwaka rahisi nifanye malengo mapya nisamehe maadui zangu mwaka ikiendelea. Na niwe nitafte pesa naomba Mungu anipee afya tele hii mwaka na anifungulie milango zote za kupata hela hii mwaka.

Mimi kwangu binafsi napenda kusoma habari mitandaoni. Ju sai, magazeti yamepitwa na wakati. Si kama kitambo venye watu walikuwa wananunua gazeti kila asubuhi. Sai tunapokea habari kupitia mitandaoni ambayo imeenea kila mahali duniani unaeza kupata hiyo habari popote ulipoketi. Lakini kwa gazeti lazima usafiri ili uende upate hiyo gazeti. So, imekuwa rahisi sana kupata habari kupitia mitandaoni.

Wakati wa mapumziko wa mchana napenda kufanya vitu vinavyo nisaidia kupumzika na kurudia nguvu, kwanza na kula chakula cha mchana, kisha napumzika kidogo au kusikiza mziki wakati mwingine naongea na marafiki kucheka kidogo ili kuondoa stresi.

Kazi ninayodhamini zaidi ni kazi ya kufundisha au kusaidia wengine kujifunza kwa sababu ni kwamba kazi hii hutuoa dhali chanya ya muda mrefu kwa watu wengi. Unapo fundisha mtu msaidie kuelewa mambo mapya au kukuza ujuzi wake na kumtengeneza kwa ubora zaidi. Hii ni kazi yenye maana kwa sababu haina faida hasa tu kwa mwalimu ila hadi kwa wanafunzi kwa muda mrefu.

Nikiwa na furaha kwa nyumba ninapenda kupika napikia madada zangu na mandugu zangu mi ni mpishi halisi sana napenda kugundua upishi mpya kila wakati wakati hili ile wakati niko nyumbani sana najihusisha sana na kupika hiyo wakati. Napikia madada zangu nawapa chakula tunajiburudisha pamoja tunakuwa na wakati wa kukaa pamoja na kuongea kama familia pia tunawatch sinema pamoja.

Ili nikamilishe kazi niliyopewa kwa wakati unaofaa najituma natia bidii kwenye kazi yangu nafanya kila ambacho nafaa kufanya ili nifanye hiyo kazi kwa utaratibu natafuta usaidizi kutoka kwa marafiki zangu kaa inapaswa kuwa ivo nashirikiana nao kufanya ili nifanye hiyo kazi iishe kwa muda ili mwenye ameniajili asikasirike wala asinifute kazi.